Napenda mtaa wangu kwa sababu una mazingira tulivu na watu wenye ushirikiano mzuri. Majirani wanasaidiana na kuheshimiana, jambo linalofanya maisha kuwa ya amani na furaha. Pia mtaa wangu kuna hewa safi na miti mingi yanayotowa kifuli na kupendesha maandhari. Kuna maduka madogo ya karibu ambayo hurahisisha kupata mahitaji ya kila siku bila kuenda mbali. Watoto hupata nafasi ya kucheza salama na wakati mwingine tunafanya usafi wa pamoja ili kudumisha usafi wa mazingira. Jioni huwa napenda kutembea mtaani nikisalimiana na majirani na kukaa nje nikifurahi upepo mwanana. Kwa kweli ninadhamini umoja utulivu na hali ya urafiki inayo nipatika na katika mta wangu.

Sera ninayoiona muhimu zaidi katika kampuni ni sera ya mawasiliano wazi. Mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na uongozi hujenga uaminifu, uwazi na ushirikiano kazini. Kupitia sera hii, kila mtu anapata nafasi ya kuelewa malengo ya kampuni kushiriki mawazo na kutoa maoni kuhusu changamoto wanazokutana nazo. Hii husaidia kuzuia migongano, kuongeza ufanisi na kujenga mazingira bora ya kazi. Pia mawasiliano wazi yanachochea ubunifu kwa sababu wafanyakazi wanajisikia, kuthaminiwa na kusikilizwa. Mbali na hiyo, sera kama nidhamu kazini na usawa wa kijinsia pia ni muhimu kwa kuhakikisha. Kila mtu anaheshimiwa na kupata haki sawa bila ubaguzi. Kwa ujumla sera bora ni ile inayoweka msingi wa heshima, uwazi na ushirikiano katika kampuni.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia jirani yangu ambaye likuwa na changamoto sa kifedha wakati wa ugonjwa. Nilimtembelea mara kwa mara nikimletea chakula na kumsaidia katika mahitaji madogo kama kununua dawa na kufanya kasi sa nyumbani. Ingawa sikuwa na uwezo mkubwa kifedha nilijitahidi kumupa msaada wa kuhisia na kumtia moyo hasiaje matumaini. Wakati huo nilijifunsa kuwa wema hauhitaji mali nyingi, bali moyo wa kujali wengine, bahadaye alipokuwa amepona alinishukuru kwa moyo wa dhati. Jambo lililonifanya nijisikie furaha na kutambua dhamani ya kusaidiana. Kitendo hicho kilinifundisha kuwa matendo madogo ya uruma yanaweza kubadilisha maisha ya mtu na kuleta umoja katika jamii.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kuchukua muda wa kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha na amani ya akili. Mara nyingi napenda kusafiri kwenda sahemu tulivu kama kijijini ama maeneo ya kitalii ili kubadilisha mazingira na kujisikia upya. Napenda pia kutumia muda huo kusama vitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu ambazo hua sina muda wa kuangalia wakati wa kazi. Wakati mwingine hutumia likizo kujifunza ujuzi mpya kama kupika kutumia teknolojia mpya au kushiriki semina fupi za maendeleo ubinafsi. Pia napenda kutumia muda wa familia na marafiki ili kuimarisha uhusiano wetu. Likizo kwangu ni kipindi cha kujitafakari, kujipanga, upya na kuongeza nguvu mpya kwa maisha na kasi.

Mara nyingi napendelea kutumia wifi kuliko data ya simu kwa sababu ni haraka thabiti na mara nyingi haina gharama ya ziada kama data ya simu. Wifi hufanya niweze kupakua faili kubwa, kutazama video au kushirikiana kwenye kazi mtandaoni bila wasiwasi wa kutumia pakiti ya data. Hata hivyo, wakati sijapatikana na wifi, hujitahidi kutumia data ya simu kama chaguo la dharura ili kuendelea na mawasiliano au kazi. Kwa kawaida, wifi ni chaguo langu la kwanza nyumbani au kazini. Huku data ya simu ikitumika zaidi wakati wa kusafiri au maeneo yasiyo na wifi. Njia hizi zote hufanya maisha kuwa rahisi na kuendelea kunganishwa mtandaoni bila matatizo.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai ya asili. Asubui baada ya kuamuka hunipa hisia ya utulivu na kunifanya niwe macho zaidi kwa siku nzima. Napenda chai yenye ladha, kidogo ya tangawizi au mdalisini. Kwani hufanya iwe tamu na yenye arufu nzuri inayovutia. Mara nyingi uandaliwa kwa maji safi na maziwa na wakati mwingine upendwa kuongezwa asali kidogo kwa ladha yake ya kipekee. Kunywa kikombe cha chai asubui pia ni muda wangu wa kutafakari kidogo, kupanga siku yangu na kupata muskumo wa kufanya kazi kwa bidii. Kwa baadhi ya watu, chai ni burudani tu, lakini kwangu nikinywaji kinacho nifanya, nijisikie tayari, macho na furahia asubui kwa amani, ni sehemu ya utamaduni wangu, na kimzingi nikitambulisho cha kuanza siku.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara, hasa kwa habari za ndani na za kimataifa. Kusoma gazeti kuna nipa fursa ya kupata tarifa sahihi. Kuelewa mwelekeo wa mambo na kufuatilia siasa, uchumi na maendeleo ya jamii. Napenda hasa sehemu ya habari za jamii wakati mwingine nasoma gazeti mtandaoni kupitia simu au kompyuta. Kwa sababu ni ya rahisi na haraka kupata habari mpya. Kusoma gazeti kunanifundisha pia mbinu za kuchambua habari, kutambua hoja sahihi na kuunda maoni yangu mwenyewe. Kwa kweli kusoma gazeti ni njia bora ya kuwa na ufahamu wa dunia inayonizunguka na kuendelea kuwa na maarifa mapya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye latha nzuri ya na virutubisho vingi, vinavyosaidia afya. Samaki ana proteini nyingi, mafuta mazuri kama omega tatu na madini muhimu kama kalisiamu na fosforasi, ambayo usaidia kujenga mwili na kulinda moyo. Napenda zaidi samaki wa kukaangwa au wa kupikwa kwa mchuzi wenye nyanya na viungo vya asili kama tangawizi, kitungu na pilipili ya wastani. Wakati mwingine hupenda kula samaki pamoja na ugali au wali. Hasa wakati wa chakula cha mchana au jioni pia samaki safi mwenye harufu nzuri wa ziwani au barani huwa na ladha ya kipeke ambayo haiwezi kulinganishwa na nyama nyingine. Kwa ujumla, kula samaki unipa afya njema nguvu na furaha mezani. Ni mojawapo ya vyakula navvyovipenda zaidi.

Rangi yangu ya kupendeza ni bluu, napenda kwa sababu hutoa hisia za utulivu, amani na upendo wa asili. Rangi ya bluu hunikumbusha anga safi na bahari, na mara nyingi huleta hisia za utulivu na kupumzika. Pia napenda bluu kwa sababu ni rangi inayofaa katika mazingira tofauti. Iwe ni mavazi, mapambo ya nyumba au vifaa vya kila siku. Wakati mwingine napenda bluu yenye uvuli hafifu kwa sababu hutoa hisia za upole na utulivu. Na bluu yenye rangi ya ngavu hutoa nguvu na mskumo. Rangi hii pia ni ishara ya kujiamini na utulivu wa akili. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri, kwa kweli bluu ni rangi ambayo hufanya nishangilie uzuri wa dunia na vitu vinavyo nizunguka.

Chakula ninacho kula mara nyingi mchana ni ugali na mboga za majani. Pamoja ni kidogo, pamoja na kidogo cha nyama au samaki. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni chakula chenye lishe bora. Kinacho nipa nguvu za kutosha, kuendelea na shuguli za mchana. Ugali hutoa nishati kutokana na uwanga. Mboga hutoa vitamini na madini muhimu. Na nyama au samaki hutoa proteini inayo saidia mwili kukua na kuwa na nguvu. Mara nyingi upika chakula hiki nyumbani, lakini wakati mwingine upenda pia kula kwenye mkahawa mdogo karibu na kazi. Napenda kuweka mboga safi za majani kama sukuma wiki, spinachi au mchicha kwa sababu hutoa lada nzuri na afya. Kwa kweli, mlo huu wa mchana unifanya nijisikie nishati, furaha na tayari kwa siku nzima.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia mpangilio wa hatua kwa hatua ili kuakikisha kila kitu ninalindwa na kazi zinafanyika kwa ufanisi. Kwanza, hupanga majukumu kulingana na kipaumbele kuanzia yale ya dharula zaidi hadi yale ya muda mrefu. Kila siku huwa na ratiba yake maalum. Ikijumuisha mikutano, majukumu ya kazi na muda wa kupumzika ili kuepuka uchovu. Napanga pia muda wa kujitafakari au kupanga mikakati ya kuendelea na miradi ya muda mrefu. Mara kwa mara upima maendeleo ya kila siku na kurekebisha mipango kama inaitajika. Pia napanga muda wa kushirikiana na wenzangu ili kuakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake, kupitia mpangilio huu wa makini, wiki yangu ya kazi huwa na utulivu, ufanisi na matokeo bora bila msongo mkubwa wa mawazo.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu na mahitaji yanavyojitokeza. Mara nyingi huchangia katika shughuli za kijamii, misaada kwa familia zenye uhitaji au michango ya kanisa na mashirika yanayozisaidia jamii. Napenda kufanya hivyo kwa moyo wa hiari si kwa kulazimishwa, kwani inatoa furaha na hisia ya kuridhika. Pia kutoa michango husaidia kukuza mshikamano wa kijamii, kusaidia wale wenye changamoto na kuonyesha shukrani kwa kile nilichonacho. Wakati mwingine, huchangia kwa njia ndogo kama chakula, mavazi au vifaa vya shule. Ambayo mara nyingi hufanya tofauti kubwa kwa wale wanayo pokea. Kwa kweli kutoa sadaka au michango ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hufundisha moyo wa huruma na kutoa kwa wengine.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na samaki wa mchuzi. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha ya kipekee na harufu nzuri inayovutia sana. Wali huwa laini na mwepesi, huku samaki wa mchuzi ukiwa na mchanganyiko na wa viungo kama kitunguu, nyanya, tangawizi na pilipili kidogo ambayo ambavyo huupa ladha tamu na yenye msisimko. Wakati mwingine hupenda kula na kachumbari pembeni ili kuongeza ladha na ubichi wa chakula. Wali na samaki ni chakula ambacho si tu kitamu. Bali pia chenye virutubisho vingi, hasa protini na madini yanayosaidia mwili kuwa na nguvu. Hiki ndicho chakula ambacho nikipewa mara nyingi, siwezi kukataa. Kwa sababu hunifanya nisisikie njaa kwa muda mrefu na hunipa hisia ya kuridhika kabisa.

Wakati umeme unapo katika, napenda kutumia muda huo kwa utulivu na njia za kawaida. Zisizo egemea umeme, kwanza hupanga kutumia tochi au taa ndogo ili kuona vizuri dani ya nyumba. Mara nyingine, ninachukua nafasi hiyo kupumzika, kusoma kitabu, au kutafakari kuhusu siku yangu. Ikiwa ni usiku, mara nyingi hupenda kuzungumza na familia au marafiki, kucheka na kushirikiana. Hadithi badala ya kutumia vifaa vya elektroniki. Wakati mwingine napenda pia kufanya mashughuli ya mikono kama kusafisha au kupanga vitu nyumbani. Kutokuwepo kwa umeme kuna nifundisha kuwa na utulivu, uvumilivu na kuthamini muda bila teknolojia. Pia ni nafasi nzuri ya kupumzika, kupumzisha akili na kuondoa msongo wa kawaida unao tokana na matumizi ya vifaa vya kielektroniki.

Napenda kuchumia GPS ninaposafiri kwa sababu ni rahisi ya kisasa na utowa mwelekeo sahihi kwa wakati halisi. GPS unisaidia kujua njia fupi zaidi, kuepuka msongamano wa magari na kufika kwenye maeneo ambayo sijawai kufika bila wasiwasi. Inanionyesha umbali uliobaki na muda wa kufika. Jambo linalofanya safari iwe rahisi na yenye mpangilio hata hivyo napenda pia wazo la kutumia ramani za karatasi kwa sababu zinanisaidia kujifunza zaidi kuhusu maeneo mbali mbali na kuelewa muundo wa barabara kwa ujumla. Wakati mwingine, ramani ni msahada wa mzuri pale ambapo mtandao wa simu au GPS haipatikani. Kwa ujumla, napendelea GPS kwa uraisi wake, lakini bado naeshimu dhamani ya ramani kama njia ya jadi ya kuelewa ulimwengu.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi. Haraka na hufanya kununua kuwa kwa urahisi popote nilipo. Kwa kutumia programu za malipo au maduka ya mtandaoni, ninaweza kuagiza chakula, bidhaa za nyumbani au mavazi bila kusafiri kwenda dukani. Hii pia husaidia kuokoa muda na kupunguza gharama za usafiri. Kwa kawaida, napendelea kutumia njia za salama za malipo mtandaoni. Kama kadi za benki au huduma za malipo za simu zilizothibitishwa ili kuhakikisha ununuzi wangu uko salama ingawa kununua kwa simu ni rahisi bado ninajitahidi kuwa makini na kugundua wapi kununua ili kuepuka udanganyifu. Kwa kweli teknolojia hii inafanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye urahisi mkubwa.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na kunanirahisishia kupata bidhaa ninazohitaji bila kutoka nyumbani. Ununuzi mtandaoni hunipa fursa ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora zaidi. Pia, ninaweza kupata vitu ambavyo havipatikani madukani karibu na mimi kama mavazi maalum, vifaa vya kielektroniki au vitabu. Ninapenda zaidi kuwa na uhuru wa kuvinjari bidhaa kwa muda wangu mwenyewe bila mskumo. Hata hivyo, ninakuwa makini kuhakikisha unanunua kutoka tovuti au wauzaji wanaominika ili kuepuka udanganyifu. Wakati mwingine ninapendelea pia kununua dukani kuona bidhaa kwa macho. Lakini kwa ujumla, ununuzi mtandaoni ni njia ninayoipenda kwa urahisi na ufanisi wake mkubwa.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi au jioni. Kwa sababu muda huu maduka huwa na watu wachache na inanirahisishia kufanya ununuzi kwa utulivu bila msongamano. Asubui napenda kwa sababu akili yangu huwa bado safi na naweza kupanga vizuri ninacho taka kununua bila haraka. Jioni pia ni muda mzuri hasa baada ya kazi kwani napenda kupitia dukani kununua vitu vidogo vya matumizi ya nyumbani au chakula cha jioni. Wakati mwingine hupanga ununuzi wangu kwa siku za wikendi hasa jumamosi ili nipate muda wa kuchunguza bidhaa mpya au ofa maalumu. Napenda pia kuwanda orodha ya vitu kabla ya kuenda dukani ili nisipoteze muda au kusahau kitu. Kwa kweli kuenda dukani ni shuguli, ninayo furahia, hasa nikijua nitapata kile ninachoitaji kwa uraisi.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu hutoa njia ya moja kwa moja na ya kibinafsi ya kuzungumza na wengine. Kupitia video, ninaweza kuona uso wa mtu, hisia zake na jinsi anavyotokea. Jambo ambalo hufanya mawasiliano kuwa ya kweli na yenye uhusiano wa karibu. Hii ni bora zaidi ikilinganishwa na ujumbe wa maandishi. Kwani inaondoa uwezekano wa kutokuelewana. Mara nyingi napenda kutumia video kwa mikutano ya kazi, mazungumzo ya familia au kuzungumza na marafiki walioko mbali pia video hufanya iwe rahisi kushirikiana kwenye miradi kuonyesha maelezo kwa mfano au kueleza mawazo kwa ufasaha zaidi kwa kweli kutumia video kunanisaidia kuwa karibu na wengine hata kama tupo mbali kijiografia.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu ufanya mawasiliano na shuguli za kila siku kuwa raisi na ya haraka. Kwa mfano, napenda kutumia sauti ya simu au programu za kupiga simu za sauti mtandaoni kushirikiana na marafiki, familia au wenzangu kazini. Pia, mara nyingine napenda kutumia teknolojia ya sauti kusikiliza vitabu vya sauti, podicasti au mziki. Jambo linalonifanya nifurahie muda wangu bila kushugulika na maandishi. Teknolojia ya sauti pia usaidia pale ninapokuwa safarini. Kwani naweza kushugulika na kazi au brudani bila kutumia mikono yangu. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni njia raisi, yenye ufanisi na yenye kufuraisha ya kuwasiliana na kufuraia mambo mbalimbali kwa urahisi mkubwa.

Ili kujitunza, ufanya mambo mbalimbali yanayolenga afya ya mwili, akili, na haisiya. Kwanza, ninahakikisha napata chakula chenye lishe bora, kinachojumuisha mboga, matunda, protini, na wanga wa kutosha. Pia, napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi nyepesi ili kuboresha afya ya moyo na misuli. Kwa upande wa akili, napumzika kwa kutazama mandhari, kusoma video, vitabu, au kusikiliza mziki unaonifanya nijisikie utulivu. Pia, napanga muda wa kutosha kulala ili kupata usingizi bora na kurudisha nguvu mwilini. Vile vile, napenda kushirikiana na marafiki na familia ili kudumisha uhusiano mzuri. Kwa sababu furaha na mahusiano mazuri ni sehemu ya kujitunza hisiya zangu. Kwa kweli, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa lishe, mazoezi, kupumsika na furaha ya kijami.

Ninapo shugulikia udhaifu wangu kazini, huwa ninauchukulia kama fursa ya kujifunza na kukua. Kwanza, ninajitambua kwa uwaminifu, ninatambua maeneo ninayo hitaji kuboresha, kama vile kupanga muda vizuri au kuwasiliana kwa ufanisi zaidi. Baada ya hapo, najiwekea malengo madogo ya kujirekebisha hatua kwa hatua. Kwa mfano, kama ninachelewa kukamilisha kazi, nitaunda ratiba ya kila siku na kufuatilia maendeleo yangu. Pia, sipendi kufanya makosa marambili. Hivyo kuomba mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi ili nijue ninapo weza kufanya vizuri zaidi. Wakati mwingine, najiendeleza kupitia mafunzo au kusoma kuhusu mbinu bora za kazi. Jambo muhimu zaidi nikuwa na mtazamo chanya. Siwezi kuwacha udhaifu unipunguzie motisha, bali nauona kama njia ya kujenga uwezo wangu na kuwa mfanyikazi bora zaidi.

Mimi napenda mahali pa kimya kwa sababu ninahisi utulivu na naweza kufikiria vizuri zaidi. Mahali pa kimya hunipa nafasi ya kutafakari kupanga mawazo yangu na kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu. Ninapokuwa kwenye mazingira tulivu napata nguvu ya ndani na ubunifu wangu huongezeka. Kwa mfano, napenda kusoma au kuandika katika sehemu yenye utulivu kama nyumbani au kwenye bustani yenye upepo mwanana. Hata hivyo, si kwamba sipendi kelele kabisa. Wakati mwingine napenda sehemu zenye muziki, wa taratibu au sauti za watu wachache, hasa nikitaka kujisikia hai na kijami. Lakini kwa jumla, sehemu zenye utulivu ndizo zinazo nifanya nipumzike na kuunganika na mawazo yangu. Ni kama tiba ndogo ya akili na roho, baada ya siku yenye shughuli nyingi au changamoto kazini.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa moja ya uzoevu wa kufurahisha zaidi, maishani mwangu. Nilianza kujifunza taratibu, nikitumia muda wangu wa mapumziko kujua jinsi ya kushika gitaa vizuri na kupiga noti za msingi. Mwanzoni haikuwa raisi, vidole vilikuwa vinauma kidogo, lakini kadri nilivyoendelea kufanya mazoezi, nilianza kufuraia zaidi. Nilijifunza kucheza nyimbo rahisi hasa za mapenzi na mziki wa hasili ambazo zilinifanya nijisikie mwenye mafanikio. Gitaa lilinisaidia pia kujieleza kwa njia ya mziki hasa wakati niliitaji kutuliza mawazo au kujipumzisha hata kama siwezi kusema mimi ni mtaalamu nafuraia sana wakati ninapata nafasi ya kulishika tena na kupiga nyimbo ninazozipenda. Kupiga gitaa, kunanipa hisia ya amani, ubunifu, na furaha ya kipekee, kila ninapocheza.

Kwanza, ningemshauri kujifunza kwa makini na kuelewa vizuri majukumu yake mapya. Ni muhimu kuuliza maswali bila aibu ili kupata ufahamu kamili wa kazi na kuepuka makosa yanayoweza kupoteza muda au kusababisha matatizo. Pili, ningemshauri kujenga uhusiano mzuri na wenzake kwa heshima na ushirikiano kwani timu yenye mshikamano husaidia sana katika mafanikio ya kazi. Pia ni vyema kuweka ratiba na malengo ya kazi ili kuthibiti muda na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Ningeongeza pia umuhimu wa uvumilivu na mtazamo chanya kwa sababu kuanza kazi mpya kuna changamoto zake lakini kwa bidii na subira mtu anaweza kufanikisha sana. Mwisho ningemshauri kuwa makini, mcheshi na mwaminifu katika kila jambo kwani tabia hizi husaidia kujenga sifa nzuri kazini.

Ndiyo maana napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya kujieleza kwa ubinafsi na utulivu. Wakati ninachora nahisi kama akili yangu inapumzika na kila mstari au rangi ninayoweka kubeba maana fulani. Kupaka rangi hunisaidia kueleza hisia ambazo siwezi kusema kwa maneno. Napenda kutumia rangi ya ng'afu kama manjano, buluu na kijani kwa sababu hunikumbusha furaha na amani. Pia kuchora hunisaidia kufikiria kwa kina na kuwa mvumilivu. Kwani kila mchoro unahitaji muda na umakini kila ninapo maliza kazi moja. Nahisi fahari kuona wazo langu limekuwa kitu halisi. Sana kwangu ni tiba ya kiroho na njia ya kuwasiliana na ulimwengu bila kutumia maneno. Muziki.